Kinacho nifanya nicheke ni vitu vidogo lakini vya kufurahisha. Kwa mfano, utani mwepesi na majibu ya akili. Watu wanaposema kitu kwa dhati kabisa lakini kikawa cha kuchekesha bila wao kujua. Hadithi au mifano ya maisha yenye mshangao. Na pia pale mtu anapouliza swali la kawaida, alafu jibu linageuka kuwa la kufurahisha.

Napendelea viatu vinavyotua mchanganyiko wa faraja uimara na muonekano mzuri VIatu vya michezo hunivutia kwa sababu vinafaa kwa matumizi ya kila siku hususan vinapotoa msaada mzuri kwa miguu na kuruhusu kutembea au kufanya shughuli kwa muda mrefu bila usumbufu faraja huwa kipaumbele changu cha kwanza kwani hunisaidia kuendelea kuwa na tija katika majukumu yangu ya kila siku. Aidha kwa matukio rasmi au ya kikazi napendelea viatu vya ngozi vilivyo tengenezwa kwa ubora aina hii ya viatu uwakisi umakini nidhamu na heshima kwa mazingira unayokuwapo kwa ujumla napendelea viatu vinavyolingana na mazingira. Vinavyodumu kwa muda mrefu na vinavyo nipa kujiamini kila ninapovivaa.